Kitu ambacho ningependa kujifunza kipy, ningependa kujifunza degree ya hesabu. Degree ya hesabu ni mzuri kwa sababu itanisaidia kujua jinsi ya kuhifadhi pesa zangu, na wapi ninafaa kuwekeza. Pia jinsi ya kukuza biashara yangu kifedha. Degree hiyo, natamani kuianzisha kuisoma mwaka huu, wakati itakapofika mwezi wa katikati huko.

Wakati niamkapo kila asubuhi ninafanya kwanza kuoga mwili na kupiga mswaki. Nikimaliza kupiga mswaki navalia nguo zangu za kazi ama kama siendi kazi navalia nguo zangu za nyumbani. Kisha naenda jikoni mwangu na kutayarisha chakula cha asubuhi yaani breakfast. Napenda kunywa asubuhi chai ya maziwa na kula na vitu kama vile mandazi chapati au samosa. Kila asubuhi nahakikisha kwamba nimeacha nyumba yangu ikiwa safi na vitu ambavyo nimevitumia narejesha mahali nimetoka. Kisha naondoka kwenda kazini.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kwamba kwa kila jambo inafaa utie bidii na uwe mtu mchapa kazi sana. Jambo lolote kama vile kazini au hata nyumbani kanisani pia. Kutia bidii itakusaidia kuona matokeo mwishoe. Kwa hivyo kwa hii maisha usikuwe mtu ambaye ni mzembe. Pia ningependa kumshauri mtu, asiwe mtu ambaye ni wakujipendelea. Wakati mwingine fikiria hisia za wengine, unapo fanya jambo ama kunena jambo. Kwani unaweza umiza wengine bila kujua.

Namkaribisha mfanyikazi mpya kuhakikisha kwamba anapata vifaa vya kazi kama vile dawati na kompyuta ya kazi. La pili, nahakikisha kwamba anapata utambulisho kwa kumjulisha na kwa wafanyikazi wenzangu. La tatu, nahakikisha kwamba anapata chakula cha kunywa hiyo siku na pia napanga na kumwonyesha mahali a anaweza enda kujumuika na wengine na mahali ambapo ni patulivu pa kupumzika. La nne, nahakikisha kwamba nimetumia huo mfanyikazi barua pepe ya kumukaribisha kirasmi na pia kumweleza majukumu yake. Nahakikisha pia wafanyikazi wenzangu wanapata barua hiyo pepe ili kujua huyo mfanyikazi ana majukumu gani.

Mimi napenda kusimamia watu kwa sababu niko na ujuzi mwingi na niko na kazi mingi ambayo nimefanya. Hivyo mimi hujipata niko kwenye kazi ya inayosimamia watu. Napenda kujumuika na watu na kuwaeleza jinsi kazi inavyofanya na kupatana na watu tofauti tofauti ambao wanapenda kazi na pia ambao hawapendi kazi. Mimi napenda kujitolea ili kuskuma na kusongesha mada za kazi mbele.

Ndio, mimi napenda kulima kwenye bustani langu hapa nyumbani. Napenda kupanda na kupalilia maua yangu. Napenda kupanda hapa bustani maua na matunda ya aina nyingi. Napendelea kuona marangi tofauti na napenda kuona marangi ya manjano na nyeupe yakichanganyika kwenye bustani langu na pia matunda ya rangi ya orange naipenda sana. Bustani langu napenda likiwa safi na bila magugu, kwa hivo mimi hutia bidii kila wakati ninapo ona chafu, mimi hujaribu kuondoa.

Kumbukumbu ambayo ninayo huko shuleni ni wakati tulikuwa na wanamuziki walikuja shuleni mwetu. Wanamuziki hao walikuwa wanamuziki wa nyimbo za mungu. Na huo wakati tulifurahia sana kuona wanamuziki wadogo ambao tulikuwa tunapenda sana. Mimi nilifurahia sana na kurukaruka wakati niliona hao wanamuziki. Nilikuwa katika kidato chapili mwaka huo ambao wanamuziki hawa walikuja shuleni kwetu. Walituburudisha masaa mingi sana na tuliimba nyimbo zao ambazo tunazipenda.

La, mimi sipendi kuzungumza kuhusu siasa, lakini sikumaanisha sijui kuhusu siasa. Sipendi kuzungumza kuhusu siasa sana sana kwa kazini, pia mahali kunapo watu wengi. Kwa sababu siasa, nchini hapa kwetu inaleta kwa sana na mkorofano mwingi sana. Siasa ni kitu ambacho watu waliokaribu nami kinawagusa rohoni. Kwahivyo mimi spendi kuongea siasa kila mahali.

Ninapenda mwanga wa kati. Natumia mwanga wa kati kwenye kompyuta yangu ili nisiharibike macho na hivyo ninaeza kuona siku nyingi zinazokuja. Pia mimi hutumia mwanga wa kati niendeshapo gari ili nisiwamulike waendeshaji wenzangu na hivo wasikuje kufanya ajali. Ni vizuri kutumia mwanga wa kati kila wakati unapotumia chombo chochote kinacho mwanga mkali kwa sababu unajiokoa kutoka kwa madhara mingi sana.

Mafanikio ambayo nimepata mwezi huu ni kufikisha lengo langu ambalo. Ilkua lengola kufikisha kuuza milioni moja. Lengo hilo nilifikisha kwa kufanya bidi na kuhakikisha kwamba naleta wanunuzi wapia kwenye biashara. Nilihakikisha pia wanunuzi wakitambo ninaafatilia na kuwezesha kupata kununua kitu kingine. Mafanikio hayo yalinufraisha sana kwani kazini unapofikisha mafanikio yako kuna bonasi unayopewa. Kwa hivo, mimi nimefraia sana kwa hiyo mafanikio yangu ya huu mwezi.

Kujilinda kutoka kwa vitisho, mimi nahakikisha kwamba ninaweka vitisho ama majina makali kwenye mtandao yangu kama isiwe inaongelewa kwenye mtandao yangu. Nafanya pia kuangalia vizuri watu ambao naitikia kuwa marafiki zangu kwa mtandao zangu. Nahakikisha kwamba watu wanaonijua ndio wawo pekee ninaoitikia kwenye mtandao yangu. Hivi inaniokoa kutakana na watu wanaotaka kuja kunitusi ama kunifanyia vitisho.

Dio, mimi napenda kufanya kazi kwa kushirikiana na wengine, na hivyo kazini mi napenda kukua kwenye timu. Wakati nafanya kazi kwa timu, kuna kuwa na matokeo mazuri sana. Kwa hivyo mimi, hupenda kushirikiana na wakafanyi kazi wenzangu kwa kufanya kazi pamoja. Pia ninapo shirikiana na wakafanyi kazi wenzangu, inakua na husiano mzuri na wao na hivo kazini kunakuwa na furaha kila wakati. Kushurikiana na wengine pia inafanya kampuni kupitia malengo yake kila wakati na hivo inafikia malengo ya kifedha vizuri sana.

Mara nyingi wikendi, mimi hupata kupumzika na mara nyingi mimi hupenda kuenda kujumuika na familia yangu kwa hoteli au pia siku zengine mimi hujumuika na marafiki zangu. Hiyo inafanya kwa siku ya Saturday. Wakati wa siku ya jumapili, mimi huakikisha kwamba nimeichukua familia yangu kanisani masaa ya asubuhi. Na kisha masaa hiyo ingine ya adhuhuri naenda mahali nakula chakula cha mchana na tukiendelea kujuliana hali jinsi shule ilivyokuwa kwa watoto wangu na pia jinsi bwana yangu alivyokuwa kazini.

Ndio, naeza ishi siku moja bila teknolojia, lakini siwezi ishi siku zitakazo pitisha moja. Kwa sababu nahitaji teknolojia kufanyia kazi, nahitaji teknolojia kuongea, nahitaji teknolojia kwa mahusiano ya kila mahali, nahitaji teknolojia kwa upishi, nahitaji teknolojia kwa mambo mingi katika dunia ya kisasa. Kwa hivyo, naeza ishi siku moja tu bila teknolojia.

Huku mtandaoni, mimi hutazama video sana sana kwa programu kama vile YouTube na pia napenda kutazama video zile ndogo ndogo za watu binafsi kama vile TikTok na pia mimi hutazama reels ambazo ni za Instagram ambazo hukua video ndogo ndogo kila wakati. Video hizi mtandaoni hukua na funzo na zingine hukua na ujumbe muhimu. Kwa hivo ni vizuri wakati mwingine kupitia kwenye hiyo mitandao ili kujua chinsi ulimwengu unavyoendelea.

Wakati nina sikia niko na furaha, mimi napenda kuandaa au kualika rafiki zangu na wapendwa wangu kwangu. Wakati huo mimi huwaalika na kualika mtu wa kuwapikia chakula kitamu ambacho wanachokipenda na nanunua vinywaji vingi sana ili watu waeze kujiburudisha. Wakati huo mimi huakikisha kwamba kuna michezo ambayo nimeweka ya kuwafurahisha na kuwachangamsha wageni wangu. Wakati huo mimi hupenda pia kusikiza mziki ninaopenda ambao ni mziki wa bongo.

Ili kulinda mazingira nahakikisha kwamba taka zote ziko kwa mazingira yangu naziokota zote na kuziondoa. Taka hizo nahakikisha kwamba zimitupwa kwa jaa la taka linalofa kwa mfanu. Nahakikisha kwamba plastiki inawekwa ambapo inapofa chakula na mbolea zinawekwa pia pamoja, chuma na karatasi pia zinawekwa kwingine. Hii inasaidia kulinda mazingira kwa sababu vitu hivyo huenda na kisha kutengenezwa na kutumika tena na tena. Hii inaifathi mazingira kwani miti haitakatwa mingi na pia plastiki haitakuwa nyingi duniani. Hiyo ni muhimu sana kwa kulinda mazingira yetu.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kuwa mtu mpole. Hekima hii ni muhimu sana. Kwani wakati unaongelesha kila binadamu kwa upole, inasaidia kila mtu kuendelea na siku yake. Mtu ambaye ako na upole na ako na hisia na wengine, anaezaeza kuenda mbali sana. Kwani inasaidia kwa maongezi ambayo unaongea na jinsi unavyo watendea watu unapowaona. Inaweza kusaidia kwa sababu watu hao, hauta waumiza, pia siku nyingine utakapo waona, watakufurahia sana na wataishi kusema uliwapokea vizuri au uliwaongelesha vizuri. Kwa hivyo kwa maisha yangu mi napenda kwa mtu wa upole sana.

La, mimi situmii mfumo wa usalama wa kidole au vidole. Mimi sana sana hutumia mfumo wa usalama wa kubonyeza pin au nambari yangu ya faraja. Kwa hivyo, mfumo wa vidole siutumii sana.

Ndiyo, mimi napenda asali sana. Asali ni mzuri kwa afya ya wanadamu. Asali mimi huitumia sana sana kuilamba wakati niko na homa ambayo hitaki kuisha. Na pia, mimi huilambisha watoto wangu wachanga ambao wameshikwa na mafua maku. Asali pia mimi huyongeza kwa dawa yangu ambayo mimi utengeneza nyumbani ambayo mimi huweka ndimu, jinja na limau. Asali hii inasaidia ili niweze kukunywa dawa hiyo na nipunguze makali ya homa.

Manthari ambayo nimewahi kuyaona mazuri ni mahali nilitembelea ambapo kulikuwa na mto. Mahali hapo kulikuwa na mto uliokua na maji safi sana na kulikuwa na mawanja ambayo yalikuwa na nyasi mzuri sana iliyokua imekatwa chini mzuri. Mahali hapo kulikuwa na majumba mazuri sana na majumba haya yalikuwa makubwa sana. Mahali hapo kulikuwa na hewa safi sana na mlio na mtiririko wa maji ulikuwa unakithiri hewani. Nilipenda sana manthari hiyo kwa sababu ya jinsi mazingira yalikuwa masafi na jinsi mimea ilikuwa ya kufurahisha. Natamani sana kurudi hapo na natamani sana kuekeza pesa zangu zitoshe na niweze kuishi mahali kama hapo pasafi hivyo.

Mnyama wa kufuga ambaye mimi napenda ama natamani kumfuga ni paka. Paka ni mnyama mzuri sana na paka hapendi kugwara watu. Paka anapenda watu sana na ata kama ni watu ambao sio wageni kwake paka anawakaribisha tu. Paka ni wasafi kwani hata wao wenyewe hujiosha na ulimi wao. Tabia za paka ni mzuri kwa sababu habweki akiona watu na anapenda kuguzwa na hana mambo mengi. Paka nampenda kwa sababu anapenda kucheza na ako na ucheshi mwingi. Nampenda pia huyo mnyama kwa sababu anafukuza wadudu wadogo wadogo ambao hukuja uku nyumbani. Wanyama porini wakufuga mimi siwapendi ila mimi napenda wanyama tu wa nyumbani ambao ni wa kufuga.

Ndiyo, mimi napenda kufuata matukio ya kimataifa na napenda kufuata matukio pia ya duniani. Ni vizuri kufuata matukio ya kila taifa uwe na ujuzi ili mtu anapotaja taifa hilo unajua nini inaendelea wakati huo. Ni vizuri pia kujua matukio yanayoendelea kwa hizo mataifa kwa sababu unaposafiri kuenda kwa hizo taifa usipatwe na janga au uzipatwe na mabaya. Kwa hivyo ni muhimu uwe mtu ambae anajali kujua jinsi vitu vinavyoendelea kwa taifa hii na hii. Na pia unaposafiri kwa hizo taifa unajua jambo lipi unaweza kulifanya kwenye hio taifa na jambo lipi unsiofai kufanya kwa hio taifa. Kwa hivyo ni muhimu sana kujua matukio ya taifa na pia vile vile duniani kote.

Funzo ambalo nimejifunza kazini na imenisaidia ni kufanya kazi nakuhakikisha nafanya kazi safi. Kuhakikisha naangalia kazi yangu ninapo maliza isiwe na makosa yoyote. Nahakikisha kwamba natia bidii kwenye kazi yangu, na hiyo bidii yangu huonekana kwa matukio au majibu yanapotokea. Kazini ni lazima ukuwe mtu wa bidii sana. La sivyo, usipokuwa mtu wa bidii na mtu ambaye anapeda kujua, hautakuwa na faida kubwa huko kazini.

Jukumu ambalo nalipenda kazini ni mtu ambaye anaye msukumo wa kufanya kazi. Wakati una msukumo wa kufanya kazi, unajipata unafanya hiyo kazi na bidii na unajitolea kwelikweli kufanya hiyo kazi. Na hivyo msukumo huo hukusukuma pia hufanya kazi kwa utaratibu na inakusukuma kufanya kazi nyingi. Na hivi, msukumo huo unaleta faida ya kifedha kwenye hio kazi unayoifanya.

Wakati ninapo gundua kwamba data yangu ni muhimu sana na ni data ambayo ni ya kipekee na hakikisha kwamba data hiyo na iweka kwenye kompyuta yangu na kisha kuifadhi kwenye disk yangu. Hiyo USB disk na hakikisha kwamba siipatii mtu yeyote na hakikisha kwamba nimeiweka mahali pafiche ambapo siyo kila mtu anayeeza kufikia na kuona nini kilicho ndani ya hiyo USB disk. Kwa hivo mimi upenda kuifathi mambo mengi kwenye hiyo USB disk kama vile picha na fomu za kisiri. Na pia vitu vingi ambavyo ni vyamaana kwangu binafsi.

Mimi napenda kuimba wakati ninafanya kazi zangu au wakati ninapoenda kuoga. Kuimba unifanya nihisi mtu mpya na inafanya nihisi nimeishwa na mafikira. Kuimba ni muhimu wakati unapofanya shughli ambayo haitaji kuangalia sana. Kwa hivo, wakati unapoimba, inakuondoa kwenye shughli unayofanya na unapata, umefanya. Haraka sana.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu yangu. Simu yangu inanisaidia kwa mwasiliano na inanipatanisha na watu wengine. Kwa hivo kifaa hiki siwezi kukaa nacho kwani nisipokuwa nacho watu hawatanipata kwa haraka sana. Na hivyo nitakuwa na shida sana na nitaleta hofu sana kwa jamii na familia yangu. Kifaa changu cha mkono ambacho ni simu pia kinanisaidia kuongea na watu kazini na nisipokuwa nacho naezaleta makelele mingi na pia uhasema mwingi.

Siku za wiki ambazo mimi hupenda kufanya kazi ni jumatatu hadi alhamisi. Siku hizi zinaka tu kama siku za kazi kwani kila mtu hako kwenye shugli yake ya kuenda huko kazini au shugli zake za kazini zinginezo anazo zifanya. Kwa hivyo siku hizi, ningalipo ungetaka kupomzika zinafanana tu siku za kazi na hivyo mimi hujumuika na wafanyi kazi wenzangu na kuenda kazini ili kusaidia inchi kukuza ekonomi.